Kinywaji cha baridi nacho kipenda, naweza anza kwa kusema kwamba napenda maji ilio baridi. Pengine si ilio baridi sana, lakini ilio baridi kwa kiwango chake. Kwa kwanzia pale, tunaweza sema napenda mkate ilio baridi. Maji ilio baridi. Kwa pili, ama jambo la pili, ama kitu cha pili, ambacho nakipenda kinapokuwa baridi, cha kunywa ni juisi. Juisi ikiwa baridi ina utamu wa kipekee inafurahisha. Kwa hivyo juisi ikiwa baridi kinanipendeza na kifurahiya sana sana sana sana wakati wowote ule. Pia napenda soda ikiwa baridi pia inanifurahisha sana sana sana. Kinywaji kingine ambocho nakipenda kikiwa baridi kwa kimombo kinajulikana kama milkshake. Kina nifurahisha sana kikiwa baridi. Kwa hivyo milkshake pia nikinywaji ambacho na kipenda kikiwa baridi. Kabla hakija pengine hakija kuwa hakija kuwa mbi moto ama hakija kuwa na ujoto fulani. Kwa hivyo soda, maji, juisi, yogurt, yogurt pia na furahia sana sana sana ikiwa baridi kulinganisha na ikiwa haijapata baridi ya kutosha. Kwa hivyo maji, soda, yoghurt, milkshake na ya furahia yote ya kiwa baridi ya kiwa pengine ya metiliwa kwenye fridge ya kapata ubaridi ya kutosha ama ameandaliwa tu na yakawa ni baridi inavyo stahili kwangu hilo linanifurahisha na ninalifurahia ni napolitumia ama ninapokunywa hayo vinyuaji ya kiwa ni baridi.

Juisi ya matunda nayopenda si ya aina moja. Siwezi kusema kwamba ni ya aina moja. Ati kwamba napenda juisi ya machungwa ama maembe ama ndizi. Lakini naweza sema ni kadha wa kadha. Kwanza ninayopenda zaidi, naweza sema ni mchanganyiko wa matunda. Mchanganyiko inayojulikana kama tripocal uchanganye nanasi maembe machungwa grapes pengine, sijui nini kingine kinachanganyo kama strawberry pengine, utachanganya haya yote izalishe matunda, juisi ya matunda ilio changanywa kama tropical kwa kimombo na kifurahia sana sana sana. Pia napenda juisi ambayo ina lemon ama lime pia nakifurahia kwa sana sana sana juisi hiyo ni kama kinywaji ya soda ambayo tu inajulikana kama krest. Kwa kampuni ya Coca-Cola kwa hivyo napenda pia juisi ya juisi hao ya tropical naipenda zaidi zaidi zaidi na maembe pia siwezi sema sipendi maembe pia. Juisi ya maembe naipendelea kwa sana kwa sana kwa sana. Juisi ya machungwa pia naipenda kwa sana kwa hivyo kuna juisi hata juisi ya mapera naipenda ijapokuwa kuna mapera zingine kwa inachungu badala ya kuwa tamu kwa hivyo badala ufurahie unakulazimu wachane nayo. Lakini juisi ya mapera iliyo tamu na si uchungu pia nakifurahia sana sana sana. Nikati ya juisi ambazo mimi nafurahia. Juisi ya nanasi pia ama matunda ya passion pia hayo juisi mbili pia nafurahia sana. Kwa ufupi ni kwamba nafurahia juisi mingi sana sana sana kwa sababu napenda matunda.